Kwa sasa sina mnyama wa kufungwa, lakini ningependa sana kufunga mbwa. Namuona akiwa na manyoya laini, macho yenye urafiki, na mkia unaotikisha kila anapomkaribia. Tabia yake ningependa hiwe ya uaminifu na mchangamfu, yule hanayefuatana na wewe kimya kimya, au anakukaribisha kwa furaha ukifika nyumbani. Nikifikiri agekuwa na tabia ya kuchekesha, kama kukimbia bila sababu au kulala kwa mtindo ya hajabu. Nawapenda wanyama wa kufungwa kwa sababu wanaleta upendo wa dhati, wanatuliza moyo na wanakukumbusha dhamani ya rafiki wa kweli.

Kwa kweli, napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na yenye mahana. Mara nyingi, huwa nafimilia hao marafiki wa karibu, tukikaa pamoja, tukicheka, hakuna makelele mengi, ni hisia tu za kuwa pamoja. Nakumbuka sana sherehe moja tuliyokaa nyumbani, tukapika pamoja na kusimulia hadithi za zamani, hiyo ilinikaa moyoni. Chakula ninachokipenda siku hiyo ni pilau au pizza, halafu keki ya chokoleti bila kukosa. Kwa siku yangu ya kuzaliwa hijayo, ningependa zawadi yenye kumbukumbu, labda kitabu kizuri hau kitu kitakachonikumbusha siku hiyo kwa mda mrefu.

Kazini ningependa kupata mafunzo yanaoyo nisaidia kukua hasaa kwenye uongozi na mawasiliano. Mafunzo ya kutumia teknolojia mpya pia ni muhimu kwa sababu kazi zinaendelea kubadilika kila siku. Pia ningependa kujifunza jinsi ya kusimamia muda na msongo wa mawazo kazini. Maana hilo hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu na ubora zaidi. Mwishowe mafunzo ya kufanya kazi kwa timu hunijenga si kama kufanya kazi tu, bali pia kama mtu.

Kwa kawaida, naweka neno siri salama kwa kufikiria kama kufunga mlango wa nyumba yangu, natumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, naomba na halama maalum, sio majina au tarehe rahisi kukisia. Pia, napenda kutumia neno siri tofauti kwa akaunti tofauti, hata kama ni kazi kidogo kukumbuka. Na mara kwa mara, nabadilisha nenosiri hasa nikihisi kuna hatari.

Kwa kawaida, nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia hilio wazi na yenye heshima. Maranyingi tunatumia barua pepe au jumbe wa mtandaoni kwa tarifa rasmi na mazungumzo ya hana kwa hana na au simu kwa mambo ya nayohitaji ufafanuzi wa haraka. Napenda kusikiliza mawazo yao kwanza kisha kushiriki yangu kwa utulivu kwa sababu hilo hujenga uaminifu na kazi ya pamoja.

Ndio, napenda michezo ya ubao sana. Kuna kitu kinanivutia kwenye kukaa pamoja mezani, kucheka na kupanga mikakati taratibu. Michezo kama drafti au monopoli hunikumbusha nyakati za familia au marafiki jioni bila haraka ya simu. Inanipa nafasi ya kupumzika akili, kuzungumza na kuandika na kushindana kwa afya tu. Ni burudani yenye ukaribu wa kipekee.

Natumia mitandao ya kijamii, lakini kwa kiasi. Mara nyingi, huitumia kuwasiliana na marafiki, kufuatilia habari, au kupata mawazo mapya kazini. Kuna nyakati naipenda kwa sababu inanifanya najisikia karibu na watu, hata walio mbali. Lakini pia najitahidi kujipa na kupima kujipea mapumziko maana ukikaa sana humo unaweza kusahau kuishi maisha halisi ndogo.

Ndio, nimeshawahi kuenda maonyesho ya sanaa. Na kwa kweli, huwa ni uzoefu wa kipekee sana. Nakumbuka mara ya kwanza niliingia, nilijukuta, nikitembea pole pole, nikitazama kazi moja kwa moja. Nikijuuliza msanii alikuwa anahisi nini wakati anaunda. Kuna sanaa zingine zinakuguza kimya kimya tu bila hata maelezo mengi. Unatoka pale ukiwa na mawazo mapya na hisia nzito kidogo. Lakini nzuri.

Kwa kawaida, nasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za vyombo vinavyoaminika na pia kupitia mitandao ya kijamii, hasa X na Facebook. Mara nyingi, nataona kichwa cha habari hapo, halafu nafuata chanzo chenyewe nisome kwa undani. Pia, napenda kusikiliza maudhui ya habari kupitia podcast au video fupi. Inanisaidia kuelewa kwa matumizi na mtazamo tofauti.

Ndio nishawahi kujaribu chakula cha kigeni kama sushi mara ya kwanza nilipokula nishangaa ladha ya mchanganyiko wa samaki gafi na wali lakini ikawa ya kipekee. Nakumbuka nikicheka kidogo, nikijaribu kutumia chopsticks, ilikuwa changamoto lakini pia burudani. Kuonja chakula cha kigeni kinanifundisha kuwa kuna ladha na utamaduni tofauti ulimwenguni na kunapanua mawazo yangu kidogo.

Nigependa kutembelea piramindi za misri, maana zina historia ndefu sana na ni alama ya usatarabu wa kale. Nakumbuka niliposoma kuhusu mfalme Tustan khan na ujenzi wa piramidi, nilivutiwa na jinsi watu walivyo weza kujenga kitu kikubwa bila teknolojia. Kutembelea mahali hapo kungekua kama kurudi nyuma kwenye historia ya kitambo.

Napenda kununua vitabu na vitu vya kujifunza zaidi. Kila ninaponunua kitabu kipya, nahisi kama nimejiongeza dunia nyingine yamawazo na maarifa. Pia, napenda kununua vifaa vyenye teknolojia vidogo, kama vifaa vya maskioni au flash disk, kwa sababu vina rahisisha kazi zangu za kila siku. Kununua vitu vinavyonisaidia kukua kiakili hunipa furaha ya kipekee.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga. Na mara ya kwanza nilishangaa jinsi inavyo tuliza akili kuliko nilivyo tarajia. Nilianza na mazoezi raisi ya kupumua na kunyoosha mwili asajioni baada ya siku ndefu. Polepole nikagudua inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mwili ujisikie mwe pesi.

Ande wangu, ni natumia programu katha mara kwa mara. Asa kulingana na maitaji ya siku. Kila siku, kuna whatsapp kwa mawasiliano ya haraka na watu wa karibu alafu YouTube kwa kujifunza hau kupumzika kidogo. Kuna siku unatafuta marifa siku nyingine burudani tu. Pia napata muda wa kutumia Google au notes kuandika mawazo ya nayo nijia ghafla. Kwa ujumla na zihona programu kama zanatu zina nisaidia lakini na jitahidi zisinitua tawale maishani.

Kwa kweli napenda vyote lakini kama nitalazimika kuchagua nitasema kuongea. Kuongea kuna nipa nafasi ya kueleza hisia papo hapo, kusikia sahuti, hata ukimia unamaana yake. Kuandika nako napenda, hasa nikitaka kupanga mawazo taratibu, lakini kuongea hunifanya nijisikie huru zaidi kama mazungumzo ya sasa hivi ya natiririka tu bila kulazimisha.

Upenda sana kutembelea istabuli. Ni mji unaokaa kati ya dunia mbili, ulaya na Asia na hilo peke yake linanivutia. Nafikiria kutembea kwenye mitaa ya zamani, kuskia hadhana ikichanganyika na kelele za sokoni na kuona istoria ikiishi pamoja na maisha ya kisasa. Ni haina ya mji unaokufundisha kwamba tamaduni tofauti zinaweza kuhishi pamoja kwa zuri.

Ninapenda sana kucheza mpira wa miguu. Kuna kitu chakipekee unapo kimbia uwanjani, ukipiga pasi na wenzako, munaelewana bila hata kuzungumza sana. Na ukumbuka hule msisimuko wakufunga mbao, atakama ni mchezo waki urafiki tu mtaani. Kila mtu anapiga kelele, anacheka. Kwa ngu mpira si ushindani tu, ninjia ya kuunganisha watu na kuachilia mawazo kidogo.

Chumba changu chakulala si kikubwa sana, lakini kinatosha na kina nifanya nijisikie huru. Kutazake zinarangi ya blue laini, rangi inayo tuliza mawazo hasa nikirudi nimechoka. Kitanda changu ni lahini na kina niridhisha kweli. Kile inalala na usingizi unakuja bila kuwalikwa. Kutoka dirishani naweza kuona miti na wakati mwingine hanga ikibadilika rangi jihoni. Kitu kinacho nipendeza zaidi chumbani ni muanga wa hasili unaoingia asubui, unanipa mawazo na mwanzo mzuri wa siku.

Kwa kawaida, naanza mradi mpya wa kazi kwa kujipa muda wa kuelewa lengo lake kwanza. Ujiuliza mradi huu unatatua tatizo gani na utarajiwa kufika wapi. Baada ya hapo, napanga hatua ndogo-ndogo ili kazi isionekane nzito sana tangu na mwanzo. Pia, napenda kuwasiliana na watu wanaohusika mapema. Kusikiliza mawazo yao alafu ndipo nianze kufanya kazi taratibu lakini mwelekeo ulio wazi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto, kuna furaha ya kipekee sana kwenye kicheko, chao na namna wanavyo ona dunia kwa macho ya hudadisi. Ni kicheza nao, iwe ni kurusha mpira au kucheza michezo rahisi, na jikuta ni mesahau msogo wa mawazo na narudi kuwa mwepesi moyoni. Pia hunikumbusha humuimu wa kuwa mfumilivu na kuishi kwa sasa bila presha nyingi.

Kwa kawaida, napanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia ratiba ndogo ndogo. Kwanza natua orodha ya kazi zote muhimu, kisha naliacha mda maalumu kwa kila moja. Nikijumuhisha mapumziko madogo ili ya akili ipate kupumzika. Mara nyingine napangilia kazi kulingana na uzito wake. Kuanzia zile ngumu zaidi mapema wiki ili zipatikane kwa utulivu.

Penda mtaa wangu kwa sababu una utulivu na karibu na kila kitu muhimu. Kuna miti mingi na hanga safi. Unakufanya ujisikie salama, unapotembea au kuzunguka. Nakumbuka wakati mwingine nikitembea jihoni, watoto wakicheza, wapenzi wakitoka kazini, inanijasa moyo furaha ndogodogo. Pia napenda jizi majirani wanavyokubaliana na kusahidiana. Kunifanya nijisikia kuwa sehemu ya jamii yenye heshima na ushirikiano.

Kuhusu wasilisho na jihisi nervous kidogo mwanzoni, asa kama kuna watu wengine, lakini ninapo wanza kuzungumza na kufuata mpangilio na hisi furaha na huu hakika kidogo kidogo. Na kumbuka maramoja nilipokuwa na wasilisho muhimu, baada ya kuanza nikapumua, maneno yakaanza kuja kwa urahisi na mwishowe niliitimisha kwa furaha.

Maranyingi ni natumia wifi kuliko data ya simu. Asaa kwa kazi hau kujifunza mtandaoni. Kwa sababu ni thabiti na haraka. Lakini wakati sina wifi napenda kutumia data ya simu hili niendele kuwasiliana na marafiki hau kusoma habari. Na kumbuka siku moja, wifi ilishindika na nyumbani. Nikatumia data ya simu na nikagundua ni muhimu kuwa na mbadala. Kwa kweli zote ni muhimu, lakini wifi hunisaidia kufanya kazi kwa uraisi zaidi.

Zawadi zuri zaidi niliowai kupokea ni kitabu cha kipekee kilichokuwa na hadithi ambazo, haziwezi kupatikana kwa uraisi sokoni. Nilifurai sana kwa sababu si tu zawadi ya kifedha, bali likuwa zaidi ya mawazo na kufungua fikira mpya. Nakumbuka nikipokea nikiketi chini nikisoma kurasa zake bila kuhacha, isia ya furaa ilikuwa kubwa sana. Zaidi, zawadi kama hizo unikumbusha kwamba zawadi, bora si lazima ziwe gali, bali zenye maana na isia ndani yake.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue, inanikumbusha utulivu wa bahari na anga safi asubuhi, kunifanya nijisikie amani moyoni. Nina kiti kidogo nyumbani chenye rangi ya blue na kitanda changu pia kina mashuka ya blue, ambayo hunifanya nijisikie mwepesi na tulivu. Kwa kweli, rangi hii hunifanya nifikirie vizuri na kupumzika. Mara nyingi naiona kwenye hanga na maji. Hasa wakati wa jioni au asubuhi na hiyo ndiyo njia ninayoipenda zaidi.

Ndio, nimeshawai kutembelea ziwa mara kadhaa nakumbuka nilipokuwa ziwa kidogo asubuhi, maji yalikuwa tulivu na yanaakisi anga. Ikanifanya, nijisikie tulivu. Nilifurahia kuangalia ndege wakienda juu ya maji na watoto wakicheza pembezoni. Kutembelea ziwa au mto, kunanifanya nipumzike, kufikiria na pia kunanifundisha kuthamini uzuri wa asili.

Mimi ni daktari, na kazi yangu kubwa ni kuwahudumia wagonjwa na kusaidia kurejesha afya zao. Nilichagua njia hii kwa sababu tangu nikiwa mdogo, nilikuwa napenda kusaidia watu, hasa nikiona familia au jamii ikihangaika na magonjwa. Kitu kinachonipendeza zaidi pale mgonjwa anapopona na kunishukuru, huwa ni furaha ya kweli moyoni. Changamoto zipo, kama kazi kuwa ndefu na wakati mwingine kuona maumivu ya watu, lakini inanifundisha uvumilivu. Kama ningebadilisha kitu, ningependa mfumo uwe na rasilimali zaidi ili kila mgonjwa apate huduma bora na kwa wakati.

Chakula ninachopenda zaidi ni wali na samaki wa kukaanga. Hasa ukiwa na mboga za majani na limau kidogo pembeni. Kuna kitu kinaniguza sana kwenye ladha yake, labda ni ile harufu au kumbukumbu za kula pamoja na familia. Ni chakula kinachonipa hisia ya nyumbani na utulivu.

Ndio napenda kupaka rangi zaidi ya kuchora. Kupaka rangi kunanisaidia kupumzika na kuonyesha ubunifu wangu bila likizo. Unaona rangi zikichanganyika na kuunda picha nzuri taratibu. Nakumbuka mara moja nikipaka rangi kwenye kitabu cha kuchora nikajikuta nimesahau muda wa kuingia kwenye hali ya amani kwangu kupaka rangi ni burudani na njia ya kujieleza pia.

Ndiyo, napenda kufuata matukio ya kimataifa. Hasaa habari za kisiasa michezo na maendeleo ya teknolojia hii inasaidia kuelewa kinacho endelea duniani na kuona jinsi matukio hayo yanvyoweza kuadhiri maisha yetu au jamii kwa ujumla. Na kumbuka maramoja, nilipo ona tukio kubwa la kimataifa linapo tokea. Nika jifunza Mambo Mapya ambayo siku ya pigiwa kutoka sehemu nyingine.

Kushirikiana na timu napenda kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza wenzangu kwanza. Tunapanga hatua za kazi pamoja, kila moja hakijua jukumulake. Kisha tunashirikiana kufanya kazi kwa ushirikiano. Pia mara nyingine utoa mrejesho wa heshima hili kuboresha matokeo ya timu.

Wakati ninapo furahia kuwa nyumbani, napenda kupumzika na kufanya mambo ya nayo nifanya nijisikie huru. Maranyingi nasoma kitabu, kusikiliza muziki na kuangalia filamu nzuri. Pia napenda kutumia muda na familia au marafiki wa karibu, tukicheka au kuzungumza hadithi za nyakati za zamani. Nyumbani kwangu ni mahali pa amani na kufanya hivi kuna nifanya nijisikie furaha na kuridhika moyoni.

Rangi yangu ya kupendeza ni blue, inanifanya nijisikie utulivu na amani, ikinikumbusha anga safi au maji tulivu. Nina baadhi ya vitu vya blue nyumbani, kama kiti na mashuka ya kitanda, ambavyo hunifanya nijisikie mwepesi na raha. Pia mara nyingi ninaona rangi hii kwenye asili kama wakati wa jioni au asubuhi, na hiyo hunipa furaha ya dunia ya ndani na utulivu wa akili.

Likizo yangu ya ndoto ingekuwa kusafiri kwenda kwenye kisiwa cha tropiki. Ningependa kuwa ufukweni, nikifurahia jua, mchanga laini na sahuti ya mawimbi. Ningependa kuogelea kupumzika kwenye pwani na pia kuchunguza maeneo madogo ya kisiwa.

Ndiyo, ninawafahamu majirani wangu wa kiasi. Napenda kuzungumza nao mara kwa mara. Hasa wakati wa shughuli za kijamii au tukikutana njiani. Wengine ni marafiki wa karibu, wengine tunakuwa na salamu tu. Lakini yote hufanya mta ujisikie salama na wenye umoja. Kukua na majirani, unaojua kunanifanya nijisikie sehemu ya jamii na kunipa amani moyoni.

Wakati ni nashughulikia kazi za dharura, napenda kubaki mtulivu na kupanga hatua kwa haraka. Kwanza natambua tatizo la dharura, kisha nashughulikia sehemu muhimu kwanza. Kisha hatua ndogo ndogo hadi tatizo lisuluhishwe. Mara nyingine pia huwa na mawasiliano ya haraka na wenzangu ili kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake. Njia hii hunisaidia kushughulikia dharura kwa haraka bila kuchanganyika na kufanya makosa.

Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara. Kwa kawaida, huwa ni kwa sababu ya kuona vizuri au kulinda macho yangu kutokana na jua au skirini za kompyuta. Miwani pia hunisaidia kupunguza uchovu wa macho hasa wakati wa kazi au kusoma kwa muda mrefu. Nikivaa, nahisi ninafanya kazi kwa urahisi, zaidi na kwa raha ya macho yangu.

Wakati ninapo kutana na makosa kazini, napenda kuyakubali kwanza na kuyachambua kwa utulivu. Najaribu kuelewa ninini kilisababisha kosa, kisha natafuta suluhisho au njia ya kurekebisha haraka yweze kavunavyo. Pia, ujifunza kutokana na kosa hilo hili isijirudie tena na mara nyingini ushirikiana na wenzangu au misimamizi kupata mwongozo.

Kwa kweli, muda na familia ni kitu ni nacho kilinda sana. Napenda sana ile hali ya kukaa pamoja bila haraka, labda jioni baada ya kazi tunakaa sebuleni, chai iko mezani na mazungumzo yanajileta yenyewe. Wakati mwingine ni kucheka tu kukumbushana mambo ya zamani, au kusikiliza hadithi za wazazi.

Kwa kazi, ningependa sana kupata mafunzo yanayonisaidia kukua kama mtu, sio tu kitaaluma. Mafunzo ya kuwasiliana, uongozi, na hata namna ya kusimamia hisia kazini. Kuna wakati unagundua kazi, sio ujuzi pekee, ni namna unavyoshirikiana na watu. Mafunzo kama hayo, hunisaidia nijiamini zaidi.

Hapana, siishi kabisa mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa kijijini, mahali palikuwa na ukimya mwingi. Sauti za ndege asubuhi na kila mtu anamfahamu mwenzake. Lakini baadaye, maisha yalinisukuma nihame kufuata shule, kazi na kujitafuta mwenyewe. Unajua, wakati mwingine unatoka nyumbani siyo kwa sababu hutaki bali kwa sababu unahitaji kukua kama mti unaopanua mizizi yake ili isianguke.

Ndiyo, napenda sana kula samaki. Kuna kitu cha kipekee kuhusu samaki. Asa ukiwa umeandaliwa vizuri. Labda wakukaangwa au kupikwa kwa mchuzi mzito. Inanukia tu hata kabla hujaonja. Inanikumbusha nyakati za kukaa pa moja na familia. Sahani katikati kila mtu anachukua kipande chake pole pole. Uku mazungumzo ya kiendelea bila haraka.

Ndiyo, napenda mvua kwa namna ya utulivu fulani. Mvua ikianza kunyesha, kuna hali ya kusimama kidogo na kusikiliza dunia, harufu ya udogo, sauti ya matone, juu ya paa, na hewa kuwa nyepesi. Inanikumbusha nyakati za utoto kukimbia ndani kabla hatujalowa, halafu kukaa tukinywa chai ya moto.

Kwa kweli, napenda kununua vitu sokoni. Kuna uhai fulani hapo, sauti za wauzaji, vicheko na mazungumzo madogo madogo yanayotokea bila kupanga. Unaguza vitu, unauliza bei, wakati mwingine unataniana na mwishowe unatoka hukiwa na kitu mkononi na hadithi kichwani. Inanifanya nihisi nimeunganishwa na watu, sio tu nimefanya manunuzi, bali nimekua seemu yao ya siku.

Kazini, moja ya mafinikio ni nayo jivunia zaidi ni kuona kazi yangu ikileta matokeo halisi kwa watu. Kuna wakati nilipewa jukumu ambalo wengi, waliona ni ngumu. Lakini nilikaa nalo taratibu nikajifunza njiani na hatimaye likafanikiwa ile siku niliposikia mtu akisema, hii imesaidia sana. Nilihisi furaha ya ndani kabisa. Mafanikio kwangu ni cheo tu na si cheo tu ni ile isia ya kujua umeacha alama ata kama ni ndogo.

Wakati msongo wa kazi unapokuwa mkubwa, hujitahidi kwanza kusimama kidogo na kupumua. Mara nyingi hutembea tu hata kama ni kwa dakika chache kuwacha mawazo yatulie. Wakati mwingine huweka muziki laini au huandaa chai ya moto, kitu kinacho nirudisha chini. Unagudua kwamba kazi haitakimbia lakini afya yako ikikimbia hilo ndilo tatizo kubwa zaidi.

Kwangu, mazingira mazuri ya kazi huanza na watu. Ukihisi, unaheshimiwa, unasikilizwa, na unaweza kuuliza au kukosea bila kuogopa. Kazi inakuwa nyepesi, hata kama ni nyingi. Mawasiliano ya wazi, vicheko vidogo hapa na pale, na uongozi unaoelewa kuwa sisi ni binadamu kwanza. Haya yote hujenga hali ya kuamka asubuhi na kusema, leo naweza.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli. Hasa vile vidogo na vyepesi vinanipa ile hisia ya kujipamba bila kelele nyingi. Kama kugusa tu utu wako kwa upole. Kuna siku nikivaa vipuli fulani vinanikumbusha zawadi niliyopewa zamani au tukio ndogo la furaha. Ni vitu vidogo lakini vinaongeza kujiamini na kunifanya nijisikie nimekamilika zaidi.

Ndio, napenda kujaribu vitu vipya vya kiteknolojia, lakini kwa utulivu wangu mwenyewe. Kuna furaha fulani unapo gundua kitu kipya kinaweza kurahisisha maisha. Kama vile kungundua njia fupi barabarani, lakini pia napenda kuchukua muda, kukielewa taratibu, nisije nikapotea. Kwangu teknolojia ni kama chombo, iki kuheshimu na kukusaidia, basi inakuwa rafiki mzuri sana.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Kuna utulivu fulani unapoingiza mkono kwenye undogo. Kupanda begu na kuhona mimea ikikuwa taratibu kila siku. Inanirudisha kwenye wakati wa utoto. Nikikua mimea na kuhonja matunda yake mara ya kwanza hisia ambayo haiwezi kufanana na kitu kingine.

Napendelea kuwasiliana hana kwa hana. Kuna kitu cha pekee unapomuona mtu machoni kusikia sauti yake ata kusoma hukimia wake. Inafanya mazungumzo yawe ya kweli zahidi ya dhati lakini pia nikikosa fursa hiyo simu hau hujumbe mzuri uliondikwa kwa moyo ufanya kazi. Muradi tu isia zifike, si maneno pekee.

Asubui napenda kunywa chai ya rangi ya kahawia yenye chumvi kidogo na mdalasini. Kuna kitu kinacho nifanya ni hisi nimetulia na tayari kuanza siku. Kama vile mwangaza wa jua huna poingia dirishani na kuangaza menzani. Nikinywa kidogo tu lakini kinanipea nguvu ya ndani na akili safi kuanza mambo mapya.

Ninajaribu kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini za maana. Wakati mwingine, kusikiliza mtu mtu anaitaji kuongea au kushiriki muda wangu katika shuguli za pamoja kama usafi wa mazingira au kusaidia vijana kupata mwelekeo. Unaona, si lazima huwe na mengi hili kusaidia. Wakati mwingine, uwepo wako na nia njema vinatosha kuleta tofauti kubwa.